Mimi hukaa na familia yangu haswa kama kuna tatizo ili kulitatua. Na pia mimi hukaa na familia yangu tukiwa kwa starehe vyetu. Na pia mimi hukaa na wao tukikula chakula haswa chakula ya chajio. Na mara mingi pia mimi hukaa na wao nikisikia majadiliano wao kuhusu maisha. Na pia nikikaa na wao nikihitaji usaidizi wa kikazi na pia usaidizi wa kujadili na wadogo wangu.

Mimi hupenda rangi nye usi ambalo ni mojawapo ya rangi wa afrika na pia ni rangi ambalo huonyesha heshima na iwapo unapo tembea au unapo valia yale mavazi ya rangi hili watu hukuonea heshima na hili pia ni moja ya rangi ambalo ikiwe zavyo mtu kuvaa nguo kama huo. Huwa naheshima haswa pale mwalimu anapovalia hizi nguo. Na hili rangi pia limechukuliwa. Huko Afrika haswa mashariki kuwa rangi la huzuni. Au rangi lile la sipo kuwa nzuri haswa kuwa mojawapo ya rangi ya mausiku. Hili rangi huwa linanikumbusha sana safari yangu ya maisha haswa. Pale shuleni siku moja nilipo valia kaptura nyeusi na kupokezwa zawadi kama mshindi na hili rangi limekua mojawapo ya rangi ambalo limekua na mambo mazuri maisha ni mwangu. Na vitu vinavyo miliki kwa nyumba yangu ambalo linarangi kuna blanketi, kuna meza, kuna viti. Hadi vyombo vina hili rangi na hili rangi huwa nikiliona hunitia furaha sana haswa ni napotazama vyombo au ninapopika na kutazama kuwa na hili rangi mimi huwa na furaha sana. Kwa sababu hunikumbusha mafanikio yangu ambalo nimezipitia kwa muda mingi. Na maramingi mimi huwana hili rangi haswa kila siku kwa maisha yangu nanina pia nguo ambalo li narangi kamahiyo pale nyumbani.

Mimi hupenda mwezi wa disemba ambalo ni mwezi wa mwisho kwa mwaka haswa mwaka hiyo ambayo imepita hii limekuwa. Mwezi ambalo mimi nimekuwa na mafanikio, nimekuwa na mazuri na pia hiyo mwezi nimekuwa na muda mwingi kukuwa na familia yangu haswa. Kuwatembelea na kuongelea yale maneno, mafunzo na pia kuwa na kikao na wao na furaha pia na kuwa na upishi ule wa kitamaduni ambalo wao ndo walikuwa wananipika kwa hilo muda. Muda huu huwa muda wa furaha haswa. Kwetu ambalo sisi kama vijana au wanarika ambao wamekaa mjini hurudi pale nyumbani na kuwa na familia wao. Kuwa na lile furaha na limekua pia kama utamaduni kwa mwezi huu mtu lazima aje nyumbani moja kwa moja aone familia na apate baraka la wazazi badala kuwa nje au mjini kwa mwezi kumi na moja yote bila kuja nyumbani. Mwezi huu pia hukua moja ya mwezi ambalo kuna mavuno ya mihindi, mavuno ya miwa na mavuno pia ya michele pale nyumbani. Na mwezi huu hua na chakula kwa uwingi sana.